Mi hupendelea kuenda sinema maramingi ama mara katha siku kama siku za jumamosi, siku za jumapili. Mi hupendelea kuenda sinema kuenda kuangalia mpira labda ama kuenda kuangalia filamu, tofauti, tofauti na watu wa jamii ama na marafiki zangu. Pia sinema huburudisha ama kutuliza hisi ama mawazo ambazo maybe huwa yamekukumba kwa wiki na mengineo Pia sinema pia inakua kama unachangia ama inakua kukuza wasanii ama kukuza talanta katika sehemu mbali mbali.

Naam, shughuli yangu ya kupendeza ni shughuli ambayo mimi, mimi kama mwana jamii, tunapo, tunavyosafisha mazingira upandaji wa miti ama kusafisha masoko ambayo yamechafuka. Hizo ndio shughuli mimi hunifurahisha katika jamii yangu. Na pia katika shughuli ambazo hunifuraisha zaidi ni zile za kusaidia walemavu ama watu wasiojiweza katika hali zao ama kusaidia watoto wale wasiojiweza ama watoto ambao hawana karo kwenda shule. Hizo ndio shughuli ambazo mimi hunipenda zaidi katika jamii.

Tabia ya watu ambayo mimi hunichukiza zaidi, ni tabia ya utumiaji wa madawa za kulevya. Hiyo ndio tabia ambayo mimi huichukia zaidi, na siipendi maana imeharibu maisha ya vijana wengi, ama inafanya maisha ya watu kuwa magumu. Utumiaji wa dawa za kulevya baana ya watu ndio tabia ambayo siipendi zaidi, maana hiyo ni tabia ovyo, na inaleta picha mbaya katika jami.

Na kipao ambacho mimi sina ni kipao cha kucheza ama kuonyesha umaarufu wako jikuani katika kucheza ama kutaka kuningua viuno ama kuningua namna yoyote ambayo yufuraisha watu hicho ndo kipao ambacho sina kwa wingi ama ni kipao ambacho mimi sina kabisa.

Naam wiki yangu ya kazi mimi huipanga pale ambapo mimi hutunza muda ama kufanya kila kitu kulingana na muda ambao nimekitengea. Kwa mfano unaamuka asubuhi, unanyoosha viungo vyako ama kufanya mazoezi mbili tatu hAlafu unatengeneza chakula cha asubuhi Ama chakula cha asubuhi ndio uende kazini, ukirudi hapa, ukuje ukae na watu Iyo ndivo, unafanya kila kitu kulingana na muda waki kukua kazini, kukua nyumbani, shughuliza nyumbani zote, unazitengea muda waki.

Nam, mimi hupendelea viatu ambavyo ni viepesi wakati wakutembea, unatembea kwa uwepesi na haraka. Viatu ambavyo vimefunikwa na viatu ambavyo vimefunika mguu wote. Hivyo ndivyo viatu ambavyo mimi hupendelea. Navipenda maana vina kupea upesi wa kutembea na pia kazini pia vinakupea muonekano ambao ni mzuri. Viatu vyeusi, viatu. Hivyo ndivyo viatu ambavyo mimi huvipendelea sana kama mwanaume.

Naam, sehemu ambayo ninayoishi ni sehemu ambayo mababu wangu ama wazazi wangu wanaishi nyumba ambao ninayoishi ni nyumba ambayo ikona chumba kimoja ambacho nimekiremba sana mazingira ya eneo hilo, mazingira yake ni yanapeana ubora fulani Kuna miti kwa umbali, kuna upanzi wa mimea tofauti tofauti katika eneo mbali mbali inayopea hiyo sehemu yetu mwonekano mzuri na ubora wake Pia mimi nilizaliwa hapo na nikakulia hapo Ndio maana ninaishi hapo Iyo ndio sehemu yangu ama hayo ndio mazingira ambayo mimi huyaenzi zaidi.

Naam, katika jamii yangu mimi ninavyoshiriki mimi husaidia sana katika upanzi, upanzi wa miti ama katika usafishaji wa mazingira mbali mbali, kwa mfano usafishaji wa masoko ama usaidiaji wa watu mbao hawajiwezi, watoto ambao hawajiwezi ama wale ambao ni masikini, katika kuwapeleka, kusaidia watoto masikini ya kuwapeleka shuleni kuwapea vyakula. Hivo ndivo mimi husidia sana katika jamii yangu Ama hivo ndivo mimi husidia sana, watu wa jamii yangu.

Naam kifaa cha teknolojia ambacho mimi siwezi kuishi pasipo ni kifaacha rununu ama simu ya mkononi Imerahishisha mambo, imefanya watu mnaweza zungumza na mtu akiwa pande tofauti tofauti Pia siku hizi watu huhi fadhi pesa zao kwa simu na kwa namna ya simu nalipa vitu kwa namna ya simu simu imerahishisha mambo, simu imerahishisha mawasiliano mbali mbali katika watu ambao wakombali na dunia Wakati watu ambao wako sehemu mbali mbali simu ndiyo teknolojia ama kifaacha teknolojia ambacho mimi hukienzi zaidi.

Naam, mimi kabla ya kulala jioni ama kabla sija lala mimi huakikisha kwamba nimefanya mazoezi kadhaa ama kupitia mazoezi kadhaa ya mwili kunyoosha viungo vya mwili na pia kabla sijaenda kulala mimi huakikisha kwamba nimeenda bafuni na kuoga na kuweka mwili wangu katika hali ambayo ni sawa na pia kabla ya kulala mimi huakikisha kwamba nimekula chakula cha jioni hiyo ndiyo mambo ambayo nahakikisha kabla sija lala nimefanya.